Mandhari ya liyo dirisha ni mwangu kwanza kuna miti, halafu kuna ndege angani, halafu hapo chini kuna mto ambao unapita. Kwa hivyo ni kifungua dirisha langu, hayo ndiyo mandhari ambao unayaona. Na pia dirisha ni jua lina zidi kuchomoza, manake hapa nnapoishi, kila nnapoamka jua likichomoza na liona. Kwa hivyo kwa sasa na liona jua linaendelea kupaapo, lepole juivi sasa nisamoja asubuhi. Kwa hivyo, ayo ndio mandhari ambayo huwa nao na yaona kila nnapoamka. Aya, wakati ambapo napenda kutazama nje ni wakati wa subuhi. Manake napenda sana kuliona, jua likicho moza. Na pia, nataka kujua kama je, kutakuwa na jua, ama kutakuwa na baridi kali, huwa nasimama tu hapo nje na tazama jinsi miti ilivyo. Kama imejaa unyevu unyevu na kunakaani kanakwamba kuna moshi moshi hivi, na jua kwamba Bas utakuwa na baridi. Lakini kama jua limewaka kiasihiki, kama wakati huu wa leo najua kwamba hakuta kuwa nabaridi sana. Kina chobadilika nje kutokana na msimu ni pengine wakati wa mvua kuna kuwa na mawingu meusi na yaona mawingu meusi angani. Wala sioni miale ya jua ama mawingu yale ya bluu. Na pia nikitazama nje bila shaka hua na jihisi vizuri, na furahia naona siku yangu imeanza. Na nipatia tu motisha kuanza siku vizuri.

Weekendi huwa ni wakati wakupumzika na kutangamana na familia yangu. Kwa hivyo, inapofika wikendi huwa na furahi sana maanake ndio wakati ambao pia napata fursa ya kupumzika, ndio wakati ambao naeza pata fursa ya kutazama filamu zangu nzuri ambazo nataka kutazama, na pia napata fursa ya kuandaa andaa vitu viwili vitatu niki subiri wiki inayofuata kuanza. Kwa hivyo mara nyingi huwa nahakisha kwamba nimepumzika vizuri kitu kingine nahakisha kwamba nimepata fursa ya kutangamana na mtoto wangu, familia yangu hapo hapo nahakisha kwamba naenda kanisani maanake siku ya jumapili ni siku ya ibada naelekea kanisani kule kwa maombi, narejea nyumbani naenda sokoni, kununua vitu ambavo vitasaidia, kuung'ang'ana kwenye wiki nzima. Kwa hivo ndo vitu ambavo huwa nafanya wakati wa wikendi.

Ningetaka kupata mafunzo zaidi kuhusiana na utumizi wa akili mnemba ama AI katika kazi zetu za kila siku. Maanake ukweli ni kwamba hivi sasa wakati wa utandawazi na teknolojia, kila kitu kinageuka. Mambo hivi sasa kila kitu kinafanywa kidijitali. Ukiangalia taifa kama India, hivi sasa katika vyumba vya habari, wanatumia AI kusoma zile taarifa. Wengi wanatumia AI kuandika zile taarifa. Wengi pia wanatumia AI kufanya utafiti wa kufanikisha zile taarifa na pia wakati huo huo kuna njia tofauti za kuhariri video, kuhariri sauti, kuhariri picha na wengi bado wanatumia mfumo ulio wa AI. Kwa hivyo, tukiwa na ufahamu zaidi kusena na mfumo huo wa akili mnemba basi bila shaka, tutakuwa tunaambatana na hali ya teknolojia ya sasa, kiakili, kimafunzo, kiteknolojia na vile vile kidigitali. Kwa hivyo, mafunzo muhimu ya kupata ni hayo yanahusiana na AI.

Ukweli ni kwamba licha ya kuwa nimezaliwa sehemu ambayo kuna mto na vile vile nimelelewa ama nitasema malezi yangu mengi yamefanywa pwani katika mji wa Malindi kaunti ya Kilifi, ambapo kuna bahari, ukweli ni kwamba sijui kuogelea. Na bado naendelea kujifundisha pole pole, lakini huwa naogopa maji sana. Maanake kuanzia utotoni mwangu nimesikia hadithi tofauti tofauti kuhusiana na watu kufa maji. Na unapata mtu alikuwa yuajua kuogelea kabisa, lakini sijui tatizo lilitokea wapi na akazama, akafa maji. Kwa hivyo kuna idadi ya vifo ambavyo nimesikia vinavyotokana na maji. Aidha mtoni, aidha ziwani, ama baharini. Na kutokana na hilo, nimekuwa nikiishi na woga sana. Naiogopa bahari, naogopa mto, na pia naogopa hiyo puli ile ambayo watu wanaogelea wanapokwenda katika mikahawa mikubwa, ama hoteli kubwa kubwa. Naogopa sana kuogelea, lakini mara nyingine huwa najifundisha polepole. Nikipata fursa hata kama ni mara mbili kwa mwaka, naelekea baharini kujifundisha tu kuogelea. Kidogo tu.

Aliyenifundisha jambo muhimu katika maisha yangu naezasema kwamba ni wazazi wangu. Manake kuanzia utotoni, kutoka na malezi yao, wali nisaidia kunifunza kwamba hili ni baya na hili ni zuri. Nakadi nilivoendelea kukua, nilieza kujua kwamba kuna mabaya, kuna mazuri, ukifanya hili ni vizuri, ukifanya hili ni vibaya. Kwa hivyo kila siku napendelea kumaisha ambayo tunaendelea kuishi, unakumbuka yale mafunzo ambayo wazazi wali kufundisha. Halafu pia kuna mambo mengine ambayo kama mtoto hua huwelewi, lakini wao kama watuwazima wanaelewa manake wa meishi na wanafahamu kwamba haya mambo utokea na hakuna kipi ambacho kipo chini ya jua. Kwa hivyo, wao ndo huwa milifundisha mambo mengi, manake wao wameishi na kuyaona mengi na kupitia kwa yale ambayo walikua wakinieleza na miwakati huu a mbapo nimekua, nimeanza kujua ni kwa nini walikua nasema kile ambacho nasema. Kwa hivyo, kwa ufupi wazazi wangu ndio ambao wamelifunza mengi.

Ndiyo, huwa natumia sana video kwa mawasiliano. Manake mara nyingi ninapopiga simu, hasa kwa familia yangu. Nazungumza kuhusu dadangu, kakangu, wazazi wangu. Mara nyingi natumia mtandao wa video, ilikujulia na hali, kupiga story, kuonana tu manake mimi niko mbali. Mimi nipo Nairobi, kakangu yuko Mombasa, dadangu yuko Kilifi, na wazazi wangu wapo Malindi. Kwa hivyo kila mtu ako kando na mwenzaki ama ako mbali na mwenzake na ndiposa tuweze kuonana wakati mmoja huwa tunapiga tu video tuweze kuzungumza ndio tuonane, tujuliane hali manake huwa pia mkionana ni vizuri ndio angalau unaweza kuona mwenzako ako hali gani ako vipi kimaumbile, ako sawa, ni mzima Alafu kando na hayo huwa nazungumza na video hasa kupigia simu wale dada zangu na marafiki zangu ambao wapo nchi za nje Manake unapata hawako Kenya wapo either Marekani, ama wapo Uingereza na mataifa mengini ya huko ughaibuni. Kwa hivyo ni vizuri huwa tukiongea na video ndo angalau tuonane. Manake mara nyingi huwa hatujaonana miaka mingi sana. Kwa hivyo mtandao wa video hususan wa whatsapp ndio ambao huwa natumia sana kupiga simu. Ili kufanikisha mawasiliano kati yangu, familia yangu na marafiki zangu.

Napenda sana kuvaa vipuli na maranyingi na vaa vile vipuli vya kubandika. Na sababu ambayo ina nifanya ni vae vipuli vya kubandika ni kwa sababu masikio yangu ya kona hile hali ya uvimbe ambayo ina julikana kama kiloid. Kwa hivyo nilitoboa masikio ndiyo na nilipotoboa nikapata uvimbe mkubwa sana kwenye masikio yangu. Kwa hivyo hivi sasa masikio yangu yote mawili yapo na uvimbe ambyo ina maanisha kwamba siezi ku vaa vipuli. Lakini huwa na vaa vile vipuli vya kubandika Vipuli hivi huwa havihitaji uwe na tundu ambalo umetobowa kwa sikio Unaekelea na vina nasa Kwa hivyo unakaa ni kana kwamba ume vaa vipuli Ukiniona kwa picha, ukiniona nikiwa kazini Huwa navaa vipuli lakini ni vya kubandika Ningetaka sana kuvaa vipuli ningekua na matundu Lakini uvimbe umefanya matundu yameziba na nilienda nikafanyiwa upasuaji ya kaundoka na nikatumai kwamba pengine huwenda naeza tobowa tena na nisipate uvimbe Nilipo tobowa tena mara ya pili nikapata uvimbe Kwa hivo nikajua kwamba kutobowa sio bahati yangu Kwa hivo navaa tu vipuli vile vya kubandika ama vipuli vya kuekelea.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu, mara nyingi hua nataka kuhakisha kwamba tumekaa chini, tukazungumza, tuka suluhisha, ndio tuweze kuweza kupata maelewano na tusijipate katika hali hiyo tena. Maanake, unapokuwa na mgogoro na mtu, alafu mnyamaziane, mkasirikiane, kazi haitafanyika ama uhusiano hautaeza kuendelea. Kwa hivo cha msingi ni kuhakikisha kwamba tunakaa chini tuzungumze. Tujue tatizo lilikuwa wapi ni nani hasa mwenye makosa. Kila mtu aombe msamaha maanake kila mtu anaeza kuwa ako makosa upande wake. Baada ya kuombana msamaha tuzungumze tukubaliane kwamba jambo kama hili halitatokea tena. Kwa hivo kitu cha muhimu tu ni kutafuta mazungumzo. Alafu pengine umejaribu mazungumzo na mtu ambaye uko na mgogoro naye hana haja hataki kuhusika. Inaeleweka pia, maanake unaweza pata baado ako na hasira, kwa hivyo cha msingi pia ni kum kumruhusu, aweze kuwa na mda tuwa kufikiria hali yake, kutuliza hasira yake, kufikiria vizuri, halafu pengine atakapotulia basi, atapata hiyo fursa ya kukubali kukaa chini na wewe kuweza kuzungumza.

Naam, mimi ni mwanamke. Kwa hivo sina ndevu. Kwa hivo ukiniuliza kama napendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Hapo sina jibu, lakini niko na jibu upande mwengine, manake mpenzi wangu yupo na ndevu. Na ako na ndevu nyingi sana mwanzo zimejaa kutoka huku mdomoni, hadi kidevu chote mpaka chini karibu na shingo. Na kusema kweli, napenda ndevu. Napenda kuzishika, napenda kuzipapasa. Kwa hivo, mara nyingi napendelea awe na ndevu, sipendi akinyoa. Na uzuri ni kwamba huwa hanyoi ndevu. Kwa hivo, wakati wote huwa ako na ndevu zake. Kwa hivo, hapo ukiniuliza kama sasa napendelea anyoe ama avae ndevu. Sasa hapo ndo nitakujibu manake mimi napendelea akiwa na ndevu, manake hizo ndevu napenda kuzishika, napenda kuzipapasa, kwa hivo naeza pendelea zaidi akisalia na ndevu zake.

Ndio, ni mewai kufanya yoga, mara nyingi hua nafanya yoga ni kiwa hapa nyumbani. Kwa ivo kwa mfano kama nasikia misuli yangu imekazika, imeshikana, hua naenda pale katika sebule langu, ama naenda sebule ni pale, alafu nafungua runinga, naenda kwa mtandao wa YouTube, natafuta yoga, alafu naweka, alafu nafanya jinsi wanavofanya. Na kupitia hilo basi, napata fursa ya kufanya mazoezi kidogo, kunyoosha misuli ya mwili wangu, na napata fursa ya kufikiria tu vizuri kwa undani pole pole. Mana ke yoga hua aisaidii kunyoosha misuli peke yake. Pia inakupatia fursa ya kueza kupumua, kueza kujifikiria kwa ondani, kutuliza akili. Kwa hivo hua nafanya yoga, angalau, maramoja amambili kwa wiki. Hizo siku nyingine nafanya tu mazoezi. Katika juhudi tu za kua kisha kwamba nanyoosha misuli na natuliza akili.

Ndiyo, huwa nasoma gazeti lakini gazeti la karatasi siyo mara nyingi, huwa ni mara moja moja haswa kama kuna taarifa fulani ambayo nahitaji. Kwa hivyo nanunua gazeti halafu natazama nasomasoma pale. Na mara nyingi pia huwa napendelea kusoma gazeti lakini lile la kidijitali. Manake siku hizi vyombo vingi vya habari vinachapisha magazeti yao mitandaoni pale. Ukitafuta e-paper dot digital utapata magazeti mbali mbali. Na huwa nasoma pale kupitia mitandao ya kijamii. Na huwa naona ni rahisi kusoma kwenye dijitali manake si lazima utembee kuenda kutafuta gazeti uanze kufungua karatasi ya kwanza, karatasi ya pili bahati mbaya umwagie chai, iharibike. Lakini kwenye simu ni rahisi kwa hivyo napenda sana kusoma gazeti. Gazeti la karatasi ni mara moja moja Lakini mara nyingi nasoma lile la mtandaoni ambalo huwa linachapishwa karibu kila siku na vyombo tofauti vya habari.

Mazoezi huwa nafanya wakati wa subuhi. Naona kwamba ukifanya mazoezi wakati wa asubuhi huwa inakusaidia kusukuma siku yako vizuri. Ikilinganishwa na jioni. Jioni mara nyingi hua nasikia uchovu wa siku, nimefanya kazi hapa na pale, nimefanya vitu viwili, vitatu. Sasa ikifika jioni nasikia uchovu, lakini asubuhi ndo nimeamka. Najihisi kwamba bado niko sawa, niko vizuri, ndo nimetoka kuamuka, nimepumzika vizuri. Sasa ndio nataka nifanye mazoezi yangu. Alafu nianze siku yangu. Kwa hivyo mara nyingi mimi napendelea nifanye mazoezi asubuhi. Na asubuhi ndo nifanye mazoezi mazuri na nafanya anghalau nusu saa. Mazeezi ya nusu saa, ya kuruka kuruka, na kufanya vitu vingine ambao, nivizito zaidi. Jioni, kama nitafanya mazoezi, pengine ni yale mazoezi ya kutembea. Moja naeza toka nje nitembee, ama nifanye mazoezi, tu ndani ya nyumba ya kutembea tu, naangalia kwenye runinga alafu natembea kwa mudaa nusu saa ama dakika kumi na tano.

Mwalimu ambaye namkumbuka ni mwalimu wa shule wakati nilikuwa chuo kikuu cha multimedia hapa Nairobi. Huyo mwalimu ndiye alinifundisha kozi hii ya uanahabari na mwalimu huyo li nifunza mengi kuhusiana na inayohitajika. Tunapoendelea kujitosa katika tasnia hii ya wanahabari. Na huyo mwalimu bila shaka siwezi kumsahau namkumbuka kwa sababu alinifunza kuhusu mavazi. Alishinikizo muhimu wa mavazi na jinsi ya kufaa mavazi ambyo unafaa kuvaa wakati gani mavazi ambu unafaa kuvaa wakati fulani Kwa mfano, kama unafanya kazi kwenye runinga ni lazima uvalie mavazi ya ina fulani Lazima ujieke kwa njia fulani Lazima uso upambe na mapambo fulani Kwa mfano, utupatia siri ambayo Tumetumia na inayotusaidia pakubwa na huyu mwalimu siezi kumsahau Maanake, hiyo mbinu yake kutufundisha ilimsaidia maanake unakotafuta kazi wanahabari na unalenga kusoma taarifa zabari kwenye runinga ni lazima ukienda kufanyiwa mahojiano uvae kwa mujibu wa kazi hiyo Uvae kana kwambo unaelekea kuenda kuwasilisha kitu katika runinga Kwa hivyo ni kitu ambacho kimenisaidia na kimenisaidia kupata ajira.

Ninapokuwa na furaha huwa napenda sana kusakata densi na pia napenda sana kuimba. Kwa hivyo ninapokuwa na furaha kitu kizuri kimetokea, kimenifurahisha moyo. Moja kwa moja naelekea kwenye redio yangu pale, kwenye runinga, naunganisha, naweka mziki, najachilia, nacheza, naimba kwa sauti ya juu, kuashiria kwamba nimefurahi. Nanitacheza mpaka nichoke kabisa na nikichoka ndo sasa nikae chini nipumzike. Hicho ndio kitu ambacho napenda kufanya sana nikuwa nimefurahi. Hata nikiwa mahali popote, kwa mfano nimekula chakula ambacho ni kitamu na kimenifurahisha. Lazima nichezecheze kidogo. Nikifurahia tu na kitu chochote, lazima nitatingisha mwli wangu. Nitachezecheze kidogo kuashiria kwamba nimefurahia sana.

Ndiyo, huwa nanunua sana vitu kwa kutumia simu ya mkononi. Ukweli ni kwamba katika karne hii ya teknolojia na mambo kidijitali, kila kitu huwa tunanunua kwenye mtandao wa simu. Kwa hivyo, mara nyingi utapata kwamba, nitaona kitu katika mtandao, nitapigia simu na nitanunua na nitalipa kupitia kwa njia ya simu. Unapata kwamba kuna zile bidhaa ziko pale nachagua amboyo inanipendeza. Nalipa kupitia kwa njia ya simu. Na kando nakulipa, nahakisha kwamba n meisafirisha kupitia mtendao mpaka ikafika hapa nyumbani. Halafu pia kulipa, kuna mifumo tofauti ya kulipa kwa kutumia simu ya mkononi, kuna mifumo ya pesa ambayo unaeza kutuma kutumia simu ya mkononi, kuliko kutumia pesa ile ya karatasi. Kwa hivyo pia kulipa, tunalipa kwa njia ya simu. Na kununua vitu dukani pia tunanunua vitu kwa kutumia simu ya mkononi. Kwa hivyo simu saa hii, inatumika kufanya vitu vingi sana na imerahisisha mambo, Manake si lazima niamuke niendi dukani ama katika maduka makuu kwenda kutafuta bidhaa. Bidhaa naipata mtandaoni na natumanisha na inanifikia nilipo na nailipia.

Ndiyo, napenda sana chakula cha haraka. Kusema kweli ni chakula ambacho huwa nahisi kwamba ni kitamu. Ni chakula ambacho huwa kinafurahisha moyo ukila ni chakula ambacho ingekuwa inawezekana, tungekuwa na chaguo, tungechagua kula chakula hicho kila siku. Lakini, chakula hicho huwa kina changamoto. Ukila sana chakula cha haraka, unapata unene kupita kiasi alafu unapata magonjwa ambayo yanaambatana na unene kupita kiasi na magonjwa ambayo yanaletwa na maisha ya mtu jinsi anavyoishi na vyakula anavyokula. Kwa hivyo napenda sana kula vyakula vya haraka maanake ni vitamu, vina utamu wa ainake, vina uraibu, vinakupatia uraibu wa aina yake unatamani ule kila siku lakini sili sana. Nakula na wastani. Nahakisha kwamba nala chakula cha nyumbani ambacho kimepikwa na mara nyingine nakula hicho chakula cha haraka.

Napenda sana tunda la embe. Mimi napenda sana maembe. Manake kusema ukweli ata sasa hapa nchini Kenya. Tuko katika msimu wa maembe. Kama unajua sehemu ambayo inatwa ukambani, ukambani hapa Kenya ni ile sehemu inayohusisha kaunti kadhaa kutoka jamii ya wakamba. Kaunti hizo ni kitui, machakos, na pia kuna maeneo kama kibwezi, kuna maeneo kadhaa ambayo yapo eneo la ukambani. Na eneo hilo huwa liko na miti ya miembe, inazalisha maembe kwa kiasi kikubwa. Na kwa sababu hivi sasa ni msimu wa mavuno basi maembe yote yamesafirishwa yakaletwa hapa Nairobi. Kwa hivyo tunanunua maembe kwa wingi naukumbuke kwamba maembe haya yako bei ya chini, bei ya nafuu. Tunanunua maembe kwa wingi tunakula. Kwa hivyo mimi sahii nina furaha nyingi sana manake nala maembe kila siku na mara ingine nala maembe ata mara mbili kwa siku. Kwa hivo ni jambo la kufurahisha na napenda sana hilo tunda kwa sababu nahisi kwamba ni tamu, liko na sukari nyingi. Halafu, embe unaeza kulila likiwa bichi, unalieka chumvi na masala, unakula. Na embe unaeza kulila likiwa limeiva, unalila jinsi lilivyo. Kwa hivo unaeza kulila likiwa changa bichi na unaeza kulila kama limeiva. Na maembe huwa ni matamu sana.

Nchi a mbayo ningependa kiuzuru, ni nchi ya ufaransa, ni elekee katika mji wapahali pale, na ningetaka sana kuenda kutembelea nchi hiyo, manake ni meona picha na video mtandaoni, na nimeona kwa mbwasehemu hiyo ni sehemu ya kupendeza sana, na kila mtu hua anatamani sana kwenda katika nchi hiyo. Kwa nini nataka kwenda huko? Nataka niendi nione lile jengorefu ambalo huwalinawaka usiku. Nikifika pale nione, nipigie picha pia mimi, nijioone kwa macho, nigetaka sana kufika hapo. Kitu fulana ambacho nakumbuka kuhusu eneo hilo mbacho nilikisikia ni kwamba eneo hilo nieneola wapenda nao. Watu wa wapenzi, wanaopendana, wanandoa, wanaelekea sana eneo hilo. Kwa hivyo namaanisha kwamba pia na mimi nitapata fursa ya kwenda pale na nimpendae. Na ningependa kueleza nini ambacho nangetaka kuona huko. Basi kama nili vyotaja ningetakakwenda kuona ilo ghoro farefu ambalo huwali nawaka usiku. Na pia nikifikiria safari hiyo huwanafurahi sana na naisubiri kwa hamu na gamu siku hiyo ifike. Ndoto yangu iweze kutimia ni weze kufika katike eneohilo.

Napenda sana hadithi za ajabu, manake huwa ni vizuri uweze kujua hadithi ambazo si za kawaida, mambo ambayo yalitendeka duniani, ambayo ni ya kushtusha, ambayo ni ya kushangaza. Manake yanakusaidia sana kufungua akili yako na kufungua akili yako ya undani uweze kuelewa kwamba kuna mambo ambayo ni ya kustaajabisha ambayo yanaeza kufanyika hapa ulimwenguni. Kwa hivyo mimi, nikipata fursa ya kusikia habari ya mataarifa ama hadithi ambayo inakushangaza, ambayo ni ya ajabu, bas, nitakuwa masikio yangu na yafungua, niweze kuskia hadithi hiyo, niweze kushangaa pia mimi, niweze kuuliza maswali ambayo yanifanya kinywa changu kinabaki wazi. Kwa hivyo napenda hadithi za ajabu sana.

Saana sana, naweka sana picha zangu mtandaoni. Mara nyingi napenda kupiga picha, ya vitu ambavo hu wanafanya, kazi ambayo wanafanya, nguwa ambayo ni mevaa, mapambo ambayo nimepaka kwa uso, pengine inaezakuwa ni nyimbo na imba, pengine kuna nyimbo nzuri ambayo nataka kuicheza. Kwa hivyo mara nyingi naeka picha hizo mtandaoni, manake ni kitu ambacho napenda. Alafu pia ukiendelea kuweka picha mtandaoni kila wakati, inasaidia kuongeza nambariza ko za watu ambao wana kufuata, wale wafuasi. Kwa hivyo mara nyingi mi huwa naeka picha mtandaoni, kwa lengo hasa, la kuoenyesha nguo ambazo nimevaa. Hasa, la kuoenyesha nguo ambazo nimevaa na mapambo ya uso, manake napenda kujipaka mapambo ya uso, inanifurahisha moyo sana. Kwa hiv nikisha fanya hivo vitu vyote nikiona na pendeza na piga picha na nikisha piga picha na ieka katika mtandao. Na huwa naeka picha mtandao ni kwa sababu huwanaaminikwamba hata nikirejea baada miezimi tatu minne bado nitarijea na nitaona hizo picha na nitaona huo mtandao. Ikilinganishwa na kueka picha kwenye simu yako pengine simu inaeza potea na hizo picha hutaziona tena. Kwa hivo huwanaonelea achanieke kwa mtandao ndo nikirejia siku nyingine naezaona hizo picha alafuna jua nitafura hia.

Komputa mara nyingi huwa naitumia hasa kwa kuandika. Manake huwa naandika tarifa mbalimbali, habari mbalimbali, kadri siku inavyoanza, paka siku inavyotamatika. Na kila wakati kuna kitu kinatokea, kuna mingine yanaongezeka, kuna mapia yanachipuka, mingine yanazidi kuendelea kutokea kadri siku inavyosonga. Na hayo yote yanayofanyika huwa ni lazima uandike Kwa hivyo ninapo andika natumia komputa, manake nikitumia simu, huwa naona kana kwamba simu itanichelewesha kuandika. Lakini nikitumia komputa naona inasaidia sana kuandika kwa haraka. Kwa hivyo nitamaliza kazi kwa haraka. Kwa hivyo mara nyingi ninatumia komputa kuandika. Halafu pengine nikimaliza, pengine ndio nitapitia video, kuona video iko vipi, niangalie, nisikilize wanachosema, nione kama nitakata kidogo, nitangeneze tarifa yangu. Basi, lakini mara nyingi komputa naitumia kuandika alafu ndio badae, pengine nitangalia video, ntahariri picha na vitu mbali mbali ambaya nitakuwa nafanya katika komputa.

Uzoefu wa kazi ambao ni mefundisha hama ni mefundisha zaidi ni uzoefu wa kuandika. Manake kila siku ni lazima uboreshe ile uwezo wako na ujuzi wako wa kuandika. Ni lazima ukuwe muandishi bora zaidi kuliko ule mwandishi ambayo alikua jana. Lazima ukue muandishi bora zaidi kuliko ule mwandishi ambayo unafanya nae kazi ya afisi moja. Kwa hivo kila siku uwanalenga kujiboresha zaidi ndo niweze kukua bora katika uandishi. Ni kuwe bora katika kuandika taarifa zangu, kuwebora katika kuandika zile taarifa zaki jamii, maswala siasa Maanake huwa kuna nyanja tofauti na kila nyanja iko na aina yake ya uandishi Kuna jinsi watu wanavoandika taarifa zinahusiana na siasa Kuna jinsi watu wanaandika taarifa zinazohusiana na maswala ya afya na pia kuna mitindo ambao una tumika kuandika taarifa ambazo zinahusiana na maswala biyashara na vile vile uchumi Kwa hivyo, unajifunza tu ili uweza kuboresha uzo uefu wako wawandishi wa taarifa fulani. Na pia, tunapoendelea kuandika kuna kujifundisha ujuzi wa kuandika kwa lugha ya kiswahili na kuboresha ujuzi wako pia wa kuandika kwa lugha ya kimombo. Kwa hivyo, kuna mengi ya kujifunza pale na naendelea pale na uzoefu wangu unazidi kukua kila uchao.

Naam bila shaka huwa naoga marambili kwa siku. Manake huwa nahisi kwamba ni vizuri kuoga asubuhi kabla ya kuenda kazini. Na pia ni vizuri kuoga jioni kabla ya kulala. Hakuna kitu kibaya kama kuenda kulala, kama uko na jasho, vumbi, kutoka kule uliko toka. Na pia bakteria tu pamoja na viniini, tofauti kutoka kulu uliko toka siku nzima. Kwa hivo ni vizuri, ukienda kazini kabla utoke hapa nyumbani kwa sababu umetoka kulala. Unaonga, angalau ukue msafi ujihisi kwamba ukosawa sasa ukisha maliza hivyo, uende kazini na ukimaliza kupiga kazi, ukirudi jioni, uoge kabla ya ulale Hivyo, utakuwa unalala ukiwa msafi na pia yale mataniko tunautandika kwenye kitanda Hayata chafuka sana, hayata nuka jasho sana Kwa sababu huku lala jinsi ulivyo kuwa ukitoka Hapa ama ulivokuwa ukitoka kazini kama ulikuwa umetembea, ukajaa vumbi, angalau ukioga, utasafika. Kama ulikuwa umetembea sana, ukatoa jasho, umeanza kunuka jasho, ukioga, utasafika. Kwa hivyo ni vizuri, kuoga asubuhi na vile vile kuoga usiku kabla ya kulala.

Napenda rangi ya ukuta ambayo ni nyeupe. Manake huwa naona kwamba nyeupe ni rangi ambayo inapendeza, ni rangi ambayo inakufanya, unahisi uko akili yako imetulia yaani, unaona tu kila kitu kwa uwazi kwa sababu ukuta ni mweupe na kila kitu ni cheupe. Kando na hayo, napenda huo ukuta mweupe kwa sababu, kunapotembea mdudu yoyote, nitakuwa namwona kabla hata yeye kujificha. Manake ukuta ni mweupe, kukiwa na kitu kingine chochote ambacho kiko rangi ambayo si nyeupe basi, nakiona, kinapotembea. Kwaivo, nitakuwa naeza kukigonga nikiue kabla kipotee. Kwaivo, napenda ukuta mweupe ndo, niweze kuona kila kitu ambacho kinaendelea ukutani. Na pia hiyo rangi, ni rangi nzuri, ambayo imetulia, tu haina mambo mengi.

Mimi maranyingi hunywa chai. Chai ambayo imepikwa kwa majani chai. Halafu, hiyo chai naiandaa vipi? Huwa kwanza unaweka maji, halafu unaweka majani chai, unaongezea tangawizi, unaongezea viungo vingine kama vile mdalasiniukitaka, unaongezea iliki. Hiyo chai itakuwatamu sana na itakuwaina washa vizuri. Halafu, kawaida tu kabla hujanywa chai huwa lazima uweke sukari. Kwa hivyo, ukitaka unaezae kasukari wakati unapika, unaezae kasukari, ukiwekakikombe unapoketi kwenye meza. Haya, mahaligani a mbapo, unapenda kuinywa, napenda kuinywa, nikiwa nyumbani, kwenye meza tu, kila asubuhi, napegine jioni. Jua na kusaidiaku kuchangamsha, ina kusaidia unajisikia vizuri, unasikia tumbo limecho, mwachomwa, juchaihuwa, nainywa ukiwa moto. Haya, basi. Kama sija kunywa kinywa jichangu cha kawaida na jihisi kanakwamba nikomvivu na hisi nikwamba kichwa changu kimejaa na sikiatu nikama kichwa huenda kitaniuma lakini napokunywa na jihisi vyema kabisa.